Ninapoanza kazi kwanza napanga mawazo yangu nachukua dakika chache kuangalia ratiba yangu ya siku halafu naangalie pia vipaumbele na kazi muhimu zaidi. Kisha naanza kwa kuandaa mazingira ya kazi, kufungua kompyuta, kupanga faili na kunywa maji au chai kidogo. Hatua hii hunisaidia kuanza nikiwa mtulivu, makini na tayari kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.